Ninapanga wiki yangu ya kazi kuamka mapema siku ya jumapili na kuwapigia wafanyikazi wa kampuni yetu na kuwaarifu matukio ambayo yatakuwa yanafanyika katika kampuni yetu kutoka siku ya jumatatu hadi siku ya jumatano na wakati ambamo wiki inaanza, mimi ujitayarisha kwa kuwapigia kila ama kuwasiliana na wafanyi kazi katika kampuni yetu na kuwambia ni saa gani ama ni saa ngapi wanafaa kufika kazini vitu ambavyo wanafaa kubeba kazini na mambo ambayo tunazingatia katika wiki ambayo inakuja na sana sana mimi kwangu, mimi huwakikisha kwamba nguo zangu za kazini, zimefuliwa, ni safi, zimepigwa pasi na pia kwamba viatu vyangu vya kazini, vimepigwa rangi ama vimepakwa rangi na pia mafuta yangu ya kujipaka na sabuni na pia mipango yangu ya wiki nzima Mimi huwa nimeandika kwenye simu yangu na kuituma kwenye database yangu ya laptopu ama ya tarakilishi na pia mimi huu hakikisha kwamba kazi yangu ya wiki ninaipanga Kwa kuandika matukio muhimu ambayo ninatarajia kama vile mikutano na wafanyikazi wa kampuni nyingine.

Nilizaliwa katika mji wa kiambu, huu ni mji ambao unapatikana eneo la mlima Kenya na mji wa kiambu ni mji ambao una miti mingi na kile kitu ambacho watu hufanya sana mji wa kiambu ni ukulima Ukulima wa majani chai, ukulima wa kahawa na ukulima wa mananasi na nimekua katika mji huo nimeishi miaka kumi na tano mji huo kabla ya kuhamia huko Nairobi. Na vitu ambavyo vinanivutia kuhusu mji wa kiambu ni mandhari yake, inahewa safi, maji safi, chakula kwa wingi, watu ambao wanapendana, na pia mashamba ni ya bei nafuu na maisha huko ni rahisi sana. Mambu mazuri utotoni ambayo nakumbuka huko kiambu ni wakati ambamo tulikuwa tunenda msituni, kuchuma, matunda na pia kuchuma kuni. Ilikuwa kitu ambacho kilitufurahisha sana na kilitusaidia kujifunza mengi kuhusu mazingira. Na kitu ambacho mimi nilikuwa nakifanya ama ambacho bado nakifanya sasa katika mji huo, Mimi huenda kuwatembelea marafiki zangu na pia mimi hununua vitu kama matunda na kuleta matunda hayo mjini wa Nairobi kupitia mke wangu na marafiki zangu na kuiuza matunda hayo na yanatusaidia kupata mapato. Na ninaona nikirudi mji wa kiambu hapo disemba wakati ambamo kutakuwa na sherehe ya Christmas.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa, kimepakwa rangi nyeupe, kina kitanda kimoja, kikubwa na pia nina neti ya samawati na pia blanketi zangu ni nyeupe. Chumba changu chakulala mime naishi na mke wangu ambaye anapenda sana kulala nami kwa sababu sisi tumewana. Na kitanda changu kinaridhisha sana kwa sababu ni kitanda ambacho kina nguvu, kitanda kizito na pia ni kitanda ambacho tulikinunua kwa bei ghali sana. Ilikuwa shilingi elfu ishirini. Na nikiangalia nje kutoka dirishani mwa chumba changu cha kulala. Mimi wanaona nyuni ambao unaishi kwenye mti ambao ukukando ya chumba changu cha kulala. Na pia mimi utazama magari yakipita kwa sababu chumba changu cha kulala kiko juu ya ghorofa kwa hivyo ni naweza tazama magari ya kipita njia barabarani njia boma yangu. Na kitu ambacho kinapendeza zaidi kwa hiki chumba ni jinsi ambavyo naweza tazama mandhari aina aina Kwa sababu ninamadirisha mawili ambayo yote yako kwenye yote ni tofauti nikiangalia moja ninaona mji na nikiangalia nyingine ninaona msitu na hii ito ndicho ambacho kinanifurahisha sana kuhusu chumba changu cha kulada.

Ninapenda kula, mboga ya mrenda. Hii ni mboga ya kiasili ambayo inakua katika manthari ya msituni. Na pia mboga hii inapatikana, sana sana katika, mahali ambamo kuna mto. Na mboga ya mrenda ni mboga ambayo unapoipika ina madini mengi ambayo ni muhimu sana katika afya ya binadamu. Mojawapo ni kwamba inasaidia kushusha, nguvu ambayo, moyo unarusha damu na kwa hivyo, ni nzuri sana katika afya ya moyo na pia kukusaidia uweze kuwa na, akili ambayo inafikiria vizuri. Kwa hivyo hiyo ndio sababu mimi napenda mboga ya mrenda. Kwa kuongezea pia ninapenda kula mboga ya sukuma wiki na kabichi, Kwa sababu zinapatikana kwa urahisi sana kwenye sokoni na pia ni rahisi sana kupanda Humu mjini na pia vijijini.

Ninapenda hali ya hewa ambayo ni baridi na pia haina joto jingi. Hii ni kwa sababu majira ya baridi. Tunaweza fanya vitu vingi kama kuenda shambani na kupanda mimea. Pia twaweza palilia au kuvuna mazao yetu. Na pia wakati ambamo kuna baridi ni mzuri kwa familia kuondoka na kuenda kutembelea mahali kama vile mbuga ya wanyama. Na pia kuenda kwenye pwani kutazama jinsi ambavyo watu wanaishi huko na sababu nyingine ya kunifanya mimi nipende hiyo hali ya kuwa na baridi ni kwa sababu wakati ambamo kuna baridi ndimo ninapata wakati mwingi kuka na familia yangu kwa sababu watoto hawaendi nje kucheza kwa hivyo watoto wamo ndani ya nyumba na pia mke wangu huwa ndani ya nyumba anatupikia vyakula vitamu vitamu yaani ninamaanisha kwamba ninapata wakati wa kukaa na familia yangu na kufanya mambo na familia yangu kama vile kutazama filamu za kivita, filamu za mapenzi, filamu za maisha na mambo mengi ambayo hutufurahisha sisi kama familia.

Zoea zuri ambalo nilijenga ni kupikia familia yangu. Hii ni kwa sababu nimezaliwa katika familia ambayo mimi ndio kifungua mimba. Na kwa hivyo mzazi wangu anapoenda kazini na kuniacha na ndugu zangu wa dogo. Ni jukumu langu kuwapikia chakula, kuwapikia chai, kuwalinda na kufanya mambo mengine mingi nyumbani. Na katika harakati hiyo nilijifunza kupika vitu kama vile maandazi, maahamri, samosa, chapati, nyama, nilijifunza kupika vyakula vya aina aina, kama kutengeneza vyakula vya kigeni kama vile KFC, pizza, ambazo nilijifunza kupitia tovuti ya YouTube. Na nimefurahia sana kwa sababu ya zoea hili, kwa sababu hata sasa hivi ninapokuwa na watoto wangu Ama na marafiki na familia yangu, tunapoenda likizoni Mimi ndiyo ambaye ninapika vyakula vyao kama vile nyama choma, kama vile pizza, kama vile kukuchoma na nivyakula ambavyo watu hufuraia sana Hata kama sijasomea upishi, najua familia na marafiki zangu wanafurahia sana talanta yangu ya kupika na kwa kuongezea, ninapenda sana sana kutengeneza vyakula vya kiasili, vyakula kama vile ngonjia goto, hicho ni chakula cha kiasili ya kikuyu, ni chakula ambacho kinatengenezwa kwa kutumia unga wa ugali, mahindi ambayo ya meshagwa kutumia mashini bila kutoa chochote, bila kutoa ngozi ya mahindi. Na tunapopata unga huo, tunachemsha maji, kisha tunatia unga huo na kisha kando hapo tunachemsha viazi, tunavitia chumvi na kuviponda ponda wakati ambamo maji ya ugali yanatokota na tumetia unga kiasi tunaongeza viazi vyetu na kisha tunasonga ugali na kusema tu ukweli chakula hiki, kinapo iva kina ladha ya kiasili ladhatamu ambayo huwezi kupata kwa chakula kingine kile.

Wakati wa siku ambao nafanya kazi yangu mzuri ni wakati wa asubui. Hii ni kwa sababu asubuhi akili imechangamka, umetoka kuamka, na pia mwili wako ni mchangamfu, unaweza fanya mambo mingi kwa kati mmoja. Na pia asubuhi wanasema siku njema huanza asubuhi. Kwa hivo kuanza kufanya mambo yako asubuhi ni kuyanzisha kwa mambo mema. Na pia napenda kufanya mambo yangu ya asubuhi kwa sababu ninapofanya kazi kwenye kampuni hiyo majukumu yangu mengi huwa ya asubuhi kama vile kuangalia ni wafanyi kazi wangapi ambao wamefika kazini wafanyi kazi wangapi ambao hawajafika kazini ni wateja wangapi wanahitaji kuhudumiwa Yani mambo yangu mengi mimi huyafanya asubuhi na pia sababu ya mimi kufanya mambo yangu asubuhi sana sana ni kwa sababu ninapotoka nyumbani na kuelekea kazini hakuna msongamano wa magari huo wakati wa asubui. Kwa hivyo ninapata wakati mwema na wakati mzuri sana wamikufanya kazi. Na ni muhimu sana na nafurahia sana wakati wa asubui.

Ndiyo mimi napiga kura na mara ya mwisho kupiga kura ilikuwa mwaka wa 2022 na nilimchagua kiongozi ambaye ningependa sana hatu ungozi na kwa bahati mbaya kiongozi huyo hakushinda Mimi ni muhimu sana kwangu kupiga kura kwa sababu nimetimu miaka kuminanane na pia nina kitambulisho na na ni juukumu langu kama mwananchi mzalendo na mwana nchi ambaye anapenda nchi yake kupiga kura na kwa kikisha kwa mba anamchagua kiongozi ambaye anahamini atafanya kazi kwa wanajami na kwa nchi kwa ujumla na ninapanga kupiga kura katika mwaka wa 2027 ambao ni mwaka ambao unakuja na itawashauri marafiki zangu familia na kila mtu aweze kupiga kura ilikuwa kikisha kwamba viongozi ambao wanafa viongozi ambao wanasera nzuri na viongozi ambao ni wachapa kazi wanapata viti vya uongozi na kupeleka kenya yetu mbele ndiyo, kweivo mimi napigakura.

Ninapenda kahawa. Kahawa kwa sababu kahawa inanichangamisha akili na pia kahawa inamanufa mingi katika mwili, inamanufa katika tumbo. Wakati ambamo mtu anaumwa na tumbo, anafaa kunywa kahawa moto au kahawa baridi kwa sababu kahawa inasaidia kutuliza maumivu ya tumbo. Pia kahawa inasaidia moyo ili moyo wendele kupika damu viema na kuwakikisha damu inafika katika mwili mzima na napendelea kahawa juu ya chai kusababu nyumbani mwetu tumepanda kahawa na kahawa hiyo imetuletea pesa mingi ambayo imesaidia wazazi wetu kujikimu kimaisha kulipa karo yetu Kutupeleka shule ya msingi, shule za upili na pia vio viku kupitia kahawa Kwa hivo upendo wangu wa kahawa situ kwa manufa katika afya Lakini pia kahawa imesaidia familia yetu kupata vikizi na kupata pesa ambazo zime tufikisha hapa na zime tusaidia kufanikisha mafanikio ya maisha yetu ya kila siku.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya kijani, hii ni kwa sababu rangi hii inatukumbusha kuhusu mazingira mazingira ambayo tulia pata na tutayacha, mazingira ambayo yana nyasi, yana mimea ambayo ni ya kijani na pia yana miti miti ambayo inatupa chakula, inatupa mbao za kujenga nyumba, inatupa mbao za meza, vitanda, fanicha zote za nyumbani miti ambayo inatuoma tunda miti ambayo ni nyumba kwa nyuni na wanyama wengine wengi pia miti ambayo ni dawa kwa magonjwa mengi ambayo hayaileweki kwa hivo napenda rangi ya kijani kwa sababu inatukumbusha kuhusu mazingira na umuhimu wa mazingira katika maisha yetu pia rangi ya kijani inanikumbusha mimia kama vile chai mimea kama vile mahindi, mimea kama vile miche ya michele ambayo ni vyakula na pia inasaidia nchi yetu kupata mapato kwa kuza mazao ya mimea hii kama vile matunda, michele, miti ambayo inatupa chakula, inatupa mbao za kujenga nyumba, inatupa mbao za meza, vitanda, fanicha zote za nyumbani miti ambayo inatuoma tunda miti ambayo ni nyumba kwa nyuni na wanyama wengine wengi pia miti ambayo ni dawa kwa magonjwa mengi ambayo hayaileweki kwa hivo napenda rangi ya kijani kwa sababu inatukumbusha kuhusu mazingira na umuhimu wa mazingira katika maisha yetu pia rangi ya kijani inanikumbusha mimiaka mavile chai mimea kama vile mahindi, mimea kama vile miche ya michele.

Kupunguza matumizi ya plastiki, sana sana ninapoenda kununua vitu dukani. Mimi natumia bagi yangu ya leather ambayo. Nilinunua kutoka kwa kampuni ya Denry. Na hii nanisaidia sana kwa sababu tunajua sisi sote kwa mba plastiki inachafua mazingira. Na inachukua miaka mingi ili plastiki hizo ziweze kuoza. Na kwa hiyo sababu, tukitia plastiki kwenye mazingira yetu, ama plastiki hizo kuingia kwenye maji, zinaleta mutafaruku na vinua wanyama wetu kama vile samaki. Na pia plastiki hizi ziko kwenye mazingira, zinafanya mazingira yawe machafu. Na kwa sababu hiyo na sababu nyingi sana, serikali ya Kenya ili tia marufuku utumizi wa karatasi za plastiki ama matumizi ya plastiki. Na kwa hivyo wananchi wote wanatumia bagi ambazo zinaitwa uhuru Bags kubeba vitu vyao. Na pia napunguza matumizi ya plastiki kuhakikisha kwamba ninapoenda dukani na kununua kitu ambacho kimewekwa kwenye plastiki kama vile maziwa. Ninatumia chupa hicho kwa kutia maji badala ya kutupa chupa hiyo kwenye mazingira. Kwa hivyo ninatumia plastiki vizuri.

Study yangu muhimu kazini ni kupiga mahesabu. Mahesabu ya pesa ambazo kampuni imetumia. Pesa ambazo kampuni inatarajia kupata kama mapato kutokana na uuzaji. Pesa ambazo kampuni imepoteza kutokana na mauzaji. Kwa hivyo kitu ambacho mimi nikobora zaidi sana ni mahesabu. Na pia mimi ndiye ambaye nina rekodi za wafanyikazi wote ambao wanafanya kazi ambao washa waifanya kazi katika kampuni yetu na pia rekodi za wateja ambao wamekua wakinunua bidhaa zetu na hini muhimu sana kwa sababu kampuni yetu inamapato mengi na pia inawateja na wafanyi kazi wengi sana na ninapokosa kufanya mahesabu italeta mchanganiko ambayo haifai kazini.